Kwa kawaida, husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na ya utulivu. Hutumia muda huo kuwa pamoja na familia au marafiki wa karibu. Tukila chakula pamoja na kuzungumza. Wakati mwingine hufanya tafakari ya maisha, kushukuru kwa mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Njia hii hunifanya nijiskie furaha na kutathimini siku yangu bila presha kubwa.

Lengo langu la muda murefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma na kuwa mtaalamu anayaeaminika katika eneo langu la kazi. Ningependa kupata ujuzi na uzoefu zaidi, kupandishwa cheo au kupewa majukumu makubwa na kutoa mchango chanya na kwa mafanikio ya shirika ni napofanya kazi. Pia na lenga kuwa na udhabiti wa kifedha na kutumia maarifa yangu kusaidia wengine na jamii kwa ujumla.

Muziki ninaohupenda zaidi ni muziki wa bongo na reggae. Mwimbaji ninayempenda sana katika muziki wa bongo ni pamoja na Rayvanny, diamond platinumz, ommydimpoz na juma jux. Katika kiupande cha reggae, upande wa reggae ninampenda sana lucky dube na bob Marley. Napenda kusikiliza muziki sana wakati wangu wa mapumziko. Muziki wangu ninaupenda wakati ninapousikiza nasikia kwamba akili inatulia na inaniepusha na msongo wa mawazo.

Ndio, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia sana kuona kazi mbalimbali za wasanii kama uchoraji, vinyago, na sana za mikono. Maonyesho ya sanaa hunipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti, kuelewa ubunuifu wa watu, na kupata msukumo mpya. Pia hunifanya kuthamini zaidi vipaji na juhudi za wasanii.

Kwa kawaida na somea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika. Pamoja na mtandao ya kijamii kama chanzo cha tarifa za haraka. Pia hutumia programu za habari kwenye simu ili kupata tarifa za ndani na za kimataifa. Hata hivyo, hujitahidi kuchuja tarifa na kuthibitisha ukweli wake kabla ya kuamini.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu maramoja kwa siku, hii hunitosha kwa matumizi ya kawaida kama kuwasiliana kusoma habari mitandaoni na burudani. Iwapo ninakitumia zaidi ya kawaida wakati mwingine huvaa huwa nafaa kuchaji mara ya pili ili kuhakikisha kifaa kinendelea kufanya kazi bila kukatika.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi. Chakula cha aina hii ni bora kwa afya. Hunifanya nijisikie mwepesi na husaidia kuzuia matatizo ya kiafya. Pia hunipa nguvu ya kudumu bila kujisikia kuchoka haraka kama ilivyo kwa chakula chenye mafuta mingi.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chepesi, lakini chenye lishe, ambacho kinanitosha bila kunifanya nijisikie mzito kabla ya kulala. Mara nyingi napendelea kula wali au ugali kwa kiasi, nikiambatanisha na mboga za majani kama sukumawiki au spinach, pamoja na proteini kama samaki, mayai au maharagwe. Aina hii ya chakula hunipa nguvu ya kutosha na pia hunisaidia kudumisha afya njema. Napenda chakula cha jioni kiwe rahisi kumengenywa. Kwa sababu jioni ni muda wa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli. Chakula kizito sana au chenye mafuta mengi hunifanya nijisikie mchovu na wakati mwingine hunisumbua usingizi. Ndiyo maana napendelea chakula kisicho na mafuta mengi lakini chenye virutubisho muhimu kwa mwili. Samaki ni moja wapo ya vyakula ninavyovipenda sana jioni. Mbali na kuwa na ladha nzuri, samaki wana proteini nzuri na mafuta yenye afya yanayosaidia ubongo na moyo. Nikipata samaki wa kukaanga kidogo au wa kuchemsha, nikiambatanisha na mboga ya wali, hunifanya nijisikie nimeridhika sana. Pia kuna siku ninapenda kula vyakula vya kienyeji kama ndengu, kunde au maharagwe yaliopikwa vizuri. Vyakula hivi hunikumbusha nyumbani na hunipa hisia ya utulivu. Zaidi ya hapo ni vyakula vyenye lishe na huifanya mambo tumbo langu lijisikie vizuri hata ninapoenda kulala. Wakati mwingine hasa ninapokuwa nimechoka sana napendelea chakula rahisi zaidi kama chai ya maziwa na mkate au uji. Ingawa ni chakula chepesi, hunifanya faraja na kunisaidia kupumzika. Chakula cha aina hii kinafaa zaidi siku ambazo sina hamu ya kula chakula kizito. Kitu kingine muhimu kwangu wakati wa chakula cha jioni ni mazingira ya kula, napenda kula nikiwa katika hali ya utulivu bila haraka, na wakati mwingine nikiwa na familia au marafiki. Kwa utulivu hunifanya nidhamini, chakula changu, zaidi na pia hunisaidia kumengenya chakula vizuri. Baada ya chakula cha jioni, mara nyingi hunywa maji ya kutosha au wakati mwingine chai ya moto ili kusaidia kumalizia siku vizuri na kujianda usingizi. Huepuka kunywa vinywaji venye sukari nyingi au baridi kali usiku kwa sababu vinaweza kuiathiri afya na usingizi. Kwa ujumla, chakula ninachopenda kula jioni ni kile kinachochanganya ladha, afya na urahisi. Chakula kinachonifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili na kunisaidia kuhitimisha siku yangu kwa amani. Kwangu, chakula cha jioni si tu kula, bali ni muda wa kujitunza na kushukuru kwa siku iliyopita.

Napenda sana kuamka na jua, yani kuamka mapema asubuhi. Kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku na kunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na utulivu wa akili. Asubuhi mapema huwa na hali ya ukimya na amani. Jambo linalo nisaidia kupanga mawazo yangu vizuri kabla shuguli za siku ya kuanza. Kuamuka na jua hunipa nafasi ya kupanga siku yangu mapema. Mara nyingi hutumia muda huo kufanya maandalizi ya kazi, kuangalia ratiba ya siku, au kutafakari malengo yangu. Wakati mwingine hutumia muda wa asubuhi kusali, kusoma au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea kidogo, mambo haya hunisaidia kuanza siku nikiwa tayari kimwili na kiakili. Pia napenda kuamka mapema kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na uwajibikaji. Nikiwa nimeamka mapema, sipendi kukimbizana na muda, na huwa nafanya kazi zangu kwa utulivu. Hali hii hunifanya nijisikie huru na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kutokea pale napochelewa kuamka. Hata hivyo, kuamka mapema hunilazimu kulala mapema usiku. Ndio maana hujitahidi kupanga shuguli zangu za jioni ili kupata usingizi wa kutosha. Kulala mapema hunisaidia mwili wangu kupumzika na kurejesha nguvu zilizopotea siku mzima. Pia hunifanya niamke nikiwa na afya njema na akili iliyochangamka. Napendelea kulala mapema kuliko kukesha bila sababu maalum. Kukesha hunifanya nijisikie mchovu, siku inayofuata na huathiri uwezo wangu wa kufanya kazi au kufikiri vizuri. Kwa hiyo, hujitahidi kuepuka kutumia muda mwingi sana kwenye simu au mitandao ya kijamii usiku ili nisiathiri usingizi wangu. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kuamuka mapema na kulala mapema vinaendana pamoja. Mtindo huu wa maisha hunisaidia kuwa na afya njema kupanga muda wangu vizuri na pia kufanikisha malengo yangu ya kila siku. Kuamka na jua hunipa mwanzo mpya kila siku na hunikumbusha umuhimu wa nidhamu, utulivu na maandalizi mazuri katika maisha.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa uhuru na utulivu wa kipekee. Nyumbani naweza kupanga mazingira yangu ya kazi, jinsi ninavyo taka ikiwemo mwanga, usafi na utulivu. Jambo linalonisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri. Haijalishi ni kazi ya aina gani. Kuwa nyumbani kuna nisaidia kuzingatia kwa makini na kuongeza ufanisi wangu bila kusumbuliwa sana na kelele au shughuli za wengine. Kufanya kazi nyumbani pia kuna nisaidia kuokoa muda na gharama. Si lazima nisafiri kuenda ofisini. Jambo ninalopunguza msongamano wa trafiki na kunipa muda zaidi wa kufanya mambo mengine muhimu. Kama kupumzika au kuwa na familia. Hii pia inarahisisha kupanga ratiba ya kila siku. Kwani ninaweza kuamua ni saa gani ya kuanza kazi na ni lini za mapumziko. Bila shinikizo na ratiba ya kawaida ya ofisi. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani kuna hitaji nidhamu binafsi. Ni muhimu kuwa na ratiba dhabiti na kuepuka vishawishi vya kupoteza muda. Kama kutumia simu bila mpango au kuangalia mtandao ya kijamii mara kwa mara. Ninaweka muda maalumu wa kazi na muda wa kupumzika. Ili kuhakikisha kwamba kazi inafanya, inafanyika, kwa umakini na matokeo ni bora. Kufanya kazi nyumbani pia kunanisaidia kusawazisha maisha binafsi na kazi. Naweza, naweza kushirikiana na familia, kushughulika na majukumu ya nyumbani na bado kufanikisha kazi zangu kwa wakati. Hali hunifanya nijisikie furaha na kutokua na msongo wa mawazo kutokana na shuguli nyingi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya na akili na mwili. Pia napenda kazi za nyumbani kwa sababu inatoa nafasi ya ubunuifu zaidi. Nikiwa katika mazingira yangu binafsi, najiskia huru kufikiri kwa kina, kupanga mawazo na kutafuta njia bora ya kutatua changamoto za kazi. Hii inafanya kazi zangu kuwa na ubora zaidi na pia hunisaidia kujifunza mbinu mpya na kufanya maamuzi kwa kuzingatia zaidi. Kwa ujumla napenda kufanya kazi za nyumbani. Kwa ujumla napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa uhuru, utulivu na fursa ya kufanya kazi kwa ufanisi. Pia hunisaidia kusawazisha kazi na maisha binafsi, kuokoa muda na gharama na kunijengea kiakili na kimwili. Ni njia bora ya kufanikisha malengo yangu ya kazi kwa ufanisi na furaha.

Napenda kufanya mambo malimbali nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi hupenda kuzungumza na kubadilishana mawazo, kucheka na kufurahia muda pamoja, pia napenda kutembea kula chakula pamoja au kutazama filamu au michezo. Wakati mwingine tunafanya shughuli rahisi kama vile kusikiliza muziki au kushiriki mchezo mdogo, kufanya mambo haya na marafiki hunifanya nijisikie furaha, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki wetu.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Kusikiliza redio hunipa burudani na taarifa, hasa muziki, habari na vipindi vya mazungumzo. Pia napenda redio kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na jamii na matukio ya nayoendelea. Hata nikiwa nyumbani au safarini.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni tofauti sana. Kwanza, wazee wangu si wazazi tu, bali, ni wale watu wote walio na umri naouweza kuwaita wazazi wangu. Mahusiano yangu nao ni ya heshima kwa wakati wote.

Study muhimu katika kazi yangu ni mawasiliano bora, kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo, kwa uwazi na kushikirikiana vizuri na wengine. Pia usimamizi wa muda ni study muhimu, kuwani hunisaidia kupanga kazi na kutimiza majokumu kwa wakati. Zaidi ya hayo, uwezo wa kutatua matatizo hunifanya nikabiliane na changamoto kwa utulivu na kupata suluhisho linalofaa. Kujifunza haraka na kubadilika ni study nyingine muhimu. Haswa wakati mazingira yanayobadilika mara kwa mara. Kwa jumla, mchanganyiko wa study hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora.

Kusubiri kwenye mstari, kuna nifanya nijisikie kwa njia tofauti kulingana na hali. Kwa kawaida, hujaribu kwa utulivu na mvumilivu. Nikijua kuwa ni kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Hutumia muda huo kufikiria, kuangalia simu, au kupanga mambo yangu kwa haraka. Hata hivyo kama kusubiri kama kunachukua muda mrefu sana bila maelezo inaweza kuleta hisia za kuchoka au kukosa subira. Pamoja na hilo, hujitahidi kuthibiti hisia zangu na kuheshimu wengine, kwasababu ni naamini kua uvumilivu na nidhamu ni muhimu katika hali kama hizo.

Na penda vyote, kuandika na kuongea, lakini kila kimoja kina wakati wake, kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza mambo kwa umakini zaidi, kuongea kwa upande mwingine hunisaidia kuwasiliana haraka, kuonyesha hisia na kujenga uhusiano na watu. Kwa ujumla, na pendelea kuandika pale ninapohitaji usahihi na kuongea pal nina pohitaji mawasiliano ya moja kwa moja.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuanza kujifahamu na kukubali. Ninapogundua eneo ambalo lina udhaifu, hujitahidi kujifunza zaidi kupitia mafunzo, masomo, au kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu. Pia hujipangia mikakati ya kuboresha udaifu huo kama kupanga muda vizuri au kutumia zana zinazorahisisha kazi. Ninapohitaji msaada, siogopi kuuliza kwa sababu ninaamini kufanya kazi kwa timu husaidia kila mtu kukua. Kwa ujumla, ninachukulia udhaifu kama fursa ya kujifunza na kujiboresha badala ya kikwazo.

Napenda filamu za aina mbalimbali, lakini napendelea zaidi filamu za drama na zile zenye ujumbe mzito wa maisha. Kwa sababu hunifanya nitafakari na kujifunza mambo mapya. Pia napenda filamu za mapenzi, hasa zenye hadithi halisi na hisia za kweli. Kwa upande wa burudani, hufurahia filamu za vichekesho kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufurahia muda. Kwa mara nyingine, hutazama filamu za kusisimua au action. Hasa kama zina hadithi nzuri na si kelele tu, kwa ujumla napenda filamu zenye mchanganyiko wa burudani na mafunzo ya maisha.

Ninashugulikia makosa kazini kwa utulivu na uwajibikaji. Kwanza nikigundua makosa, huchukua muda kuelewa kilichosababisha tatizo na kuangalia matokeo yake. Sio lazima kulalamika au kulazimisha wengine kubeba mzigo. Badala yake, hujaribu kuchambua kwa akili ya utatuzi. Baada ya hapo, huwasilisha tatizo kwa mtu husikia. Mtu husika au msimamizi ikiwa ni lazima. Nikielezea ukweli bila kuficha chochote, kisha huweka, mpango wa kurekebisha kosa na kuhakikisha hali hiyo haijirudii tena. Zaidi ya hayo, mimi hujifunza kutokana na makosa hayo. Kwa mfano, kama kosa ni kwa sababu ya utaratibu au mipango isio sahihi, hufanya marekebisho katika njia ya kufanya kazi. Kwa hiyo, kushugulikia makosa kwangu si tu kurekebisha tatizo, bali pia ni kujijenga kimaadili na kitaalamu na kuhakikisha kazi inendelea kwa ufanisi.

Napenda nyama ya ng'ombe zaidi kwa sababu ni yenye ladha tajiri, yenye nguvu na inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali, kuchemsha, kukaanga au kuchoma. Pia napenda nyama ya samaki hasa kama ni safi na yenye mafuta kidogo kwa sababu ni yenye afya na hunipa nguvu bila kuzidi kalori. Kwa ujumla, napendelea nyama inayopikwa vizuri, yenye ladha nzuri na inayonifanya nijisikie mzima baada ya kula.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hujaribu kubaki mtulivu na kuepuka haraka ya kuchukulia msongo wa mawazo. Kisha huangalia vifaa vyangu na kuhakikisha hakuna kilicho hatarishwa. Kama machine za umeme zilizowazi au friji. Mara nyingi hutumia muda huo kwa shughuli zisizotegemezi umeme. Kama kusoma kitabu, kupanga ratiba, kufanya mazoezi ya mwili au kuzungumza na familia na marafiki. Pia kama ni muda mrefu hujipanga kwa kutumia flashlight au taa nyingine na kuhakikisha kuwa chakula na maji vinabaki salama. Kwa kifupi, ninatumia muda wa kukatika kwa umeme kwa uangalifu, kwa shughuli zinazohifadhi usalama na kwa kufurahia muda wa kupumzika au kupanga mambo yangu.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na mawasiliano wazi. Kwanza, husikiliza kwa makini kila ombi au tatizo wanaoelezea. Ili kuelewa mahitaji yao kikamilifu. Baada ya hapo, hutoa maelezo au msaada kwa njia iliyo wazi na yenye urahisi. Ili kuhakikisha wanajua hatua zinazofuatwa. Pia, ninajitahidi kuwa na subira hata pale wateja wanapokuwa na hasira au changamoto. Nikizingatia kuwa kila mtu ana mtazamo wake. Ninahakikisha pia kwamba tatizo au ombi linashughulikiwa haraka iwezekanavyo na kuwasilisha matokeo kwa wateja kwa wakati. Kwa ujumla, ninachukulia wateja kama washirikiana wa kazi na kushughulikia nao kwa uwajibikaji husaidia kujenga uhusiano wa kudumu, kuimarisha imani yao na kuongeza ufanisi wa kazi.

Wakati nataka kustarehe, huwa napenda kufanya shuguli zinazonipa amani ya akili na furaha ya mwili. Maranyingi hujipumzisha kwa kusikiliza mziki, kuangalia filamu au vipindi vya burudani, au kusoma kitabu kizuri. Pia maranyingine hufanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kuendesha baiskeli au kufanya workout nyumbani. Kusababu hii hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na mtulivu. Kwa baadhi ya siku, napenda pia kukana familia au marafiki, kucheka, kuzungumza na kufurahia muda pamoja.

Napenda mbwa zaidi. Mbwa ni waaminifu, wanapenda watu na ni rahisi kuonyesha upendo wao. Pia wanasaidia katika ulinzi na hufanya mtu ajiskie salama. Hata hivyo, nawadhamini pia paka kwa sababu ni wapole, wasafi, na wanajitegemea. Kwa ujumla, kulingana nami, maono yangu ni kuwa kila mnyama ana uzuri wake, lakini mimi napendelea mbwa kwa sana.

Ndio, napenda kwenda pwani. Pwani hunipa utulivu wa akili kwa sababu ya upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na mandhari mazuri. Pia ni sehemu nzuri ya kupumzika, kutembea ufukweni na kufurahia mazingira tofauti na ya kila siku. Zaidi ya hayo, kwenda pwani hunipa nafasi ya kufikiria, kupiga picha na kutumia muda mzuri na marafiki au familia.

Sera muhimu ya kampuni ninayoiona ni ya uwazi na umawasiliano kwaani inahakikisha wafanya kazi wote wanapata taarifa sahihi na kwa wakati na kuna uwazi katika maamuzi ya kampuni. Pia sera za heshima ni sawa kazi ni muhimu kwa sababu zinahimiza mazingira ya kazi bila ubaguzi. Migongano, au dhana za ubaguzi wa aina yoyote.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu, kwanza hufanya mpango wa kazi mapema, nikigawa majukumu kwa vipindi vinavyowezekana, ili kuwepuka msongamano. Pia, huweka kipaumbele kwenye kazi muhimu zaidi, ili kuhakikisha kwamba zile zenye umuhimu mkubwa zinakamilika kwanza. Ninapofanya kazi karibu na muda wa mwisho hujitahidi kuzingatia ufanisi zaidi kuliko haraka tu. Hili kazi iwe sahihi na kamili.

Napiga picha mara chache lakini sio kila siku. Kwa kawaida, napiga picha pale kuna tukio muhimu, mandhari nzuri, au jambo linalovutia macho na kumbukumbu. Mara nyingine napiga picha kwa burudani, kama mandhari ya asili, chakula, au wakati na familia na marafiki. Kwa ujumla sipigi picha mara nyingi bila sababu, napenda kuhakikisha kila picha ina thamani, ila kumbukumbu nzuri, au inaonyesha uzuri wa kike, wa kile ninachopigiwa. Kinachopigwa.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia mwenzangu kazini kushughulikia kazi nzito bila kuuliza malipo au mapokezi yoyote. Niliona alikuwa na mzigo mkubwa kwa muda huo na ulikuwa mdogo. Kwa hiyo nikachukua jukumu la kumsaidia, nikahakikisha kazi hiyo imekamilika kwa wakati. Hii haikuwa tu kusaidia mwenzangu, bali pia ilikuwa kudumisha mazingira mazuri ya kazi na mshikamano wa timu. Baada ya kitendo hicho, nilihisi furaha na kuridhika kwa sababu niliweza kutoa msaada kwa mtu aliyekua katika hali ngumu. Kitendo hiki kilinifundisha pia umuhimu, wa wema na ushirikiano kazini.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na mboga. Hasa kama mboga ni ya kisasa, kama sukuma wiki, mchicha, au kunde. Pamoja na samaki au nyama ya kukaanga. Napenda pia matoke, wali wa kienyeji na vitumbua mara nyingine kama chakula cha asubuhi au kitafunwa. Chakula hiki huchanganya ladha nzuri, unywaji mzuri na afya. Na kwa kawaida hufanya nijisikie mzima baada ya kula. Kwa ujumla, napenda chakula cha jadi kilicho safi, chenye ladha halisi na kinachohifadhi tamaduni zetu.

Ninapanga kazi zangu kwa mpangiliyo na nidhamu ili kuhagikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza, hufanya orotha ya majukumu ninaitaji kufanya siku hiyo ni kitenganisha yale ya haraka na yale ya sioweza kusubiri. Kisha ukitumia kipaumbele kazi muhimu au yenye muda wa mwisho wa haraka hupewa kipaumbele cha kwanza. Kisha kazi ndogo au zisizo changamoto kuangaliwa badae. Pia hujipangia muda wa mapumziko ili kuepuka uchovu na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, huangalia kiwango cha muda kinachohitajika kwa kila kazi na kujaribu kuishi, kuishia kazi kwa wakati bila kuchelewa. Mara nyingine hujipanga kalenda simu au programu za kupanga kazi ili kurahisisha mpangilio na kuondoa mkanganyiko. Kwa kifupi napanga kazi zangu kwa orodha, kipaumbele, muda na zana za teknolojia ili kufanya kazi na ufanisi, mtulivu na bila kusababisha msongo mkubwa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza tukicheka na tukishirikiana hadithi za kila siku. Pia napenda kushiriki nao chakula kwa sababu chakula huleta watu karibu na huimarisha uhusiano. Wakati mwngine tunatembea pamoja kutembelea ndugu au kushiriki shughuli za kijamii na kidini. Muda huu hunipa amani ya moyo na hunikumbusha umuhimu wa mshikamano wa familia kwa ujumla napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuwasiliana, kushirikiana na kudhaminiana.

Ndiyo, napenda asali. Napenda asali kwa sababu ni ya asili. Ina ladha tamu, na yakipekee, na ina faida nyingi kiafya. Huwa naitumia kwenye chai au wakati mwingine kama tiba ya asili. Asali hunipanguvu na hunisaidia kujisikia mzima.

Nina sherekea mafanikio ya timu kwa kutambua juhudi za kila mtu na kushirikiana katika furaha. Mara nyingi hutoa pongezi za maneno au barua pepe kwa wenzangu nikiashiria shukurani kwa kazi nzuri walio ifanya. Pia tunapanga hafla ndogo za kusherekea kama chakula cha pamoja, kahawa au kikao kidogo cha kuzungumza na kucheka pamoja. Sheree hizi husaidia kuimarisha mshikamano wa timu, kuongeza motisha na kufanya kila mfanyakazi ajisikie kuthaminiwa. Kwa kifupi nina sherekea mafanikio ya timu kwa kutambua, kushirikiana na kufurahia pamoja. Ili kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio hayo.

Ninapenda kufanya mambo yanayo imarisha ukaribu na mshikamano na familia yangu. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, kushirikiana chakula na kucheka kuhusu mambo ya kila siku. Pia napenda kutembea au kutembelea ndugu na marafiki katika familia yangu. Hasa wakati wa mapumziko au mwisho wa wiki. Wakati mwingine tunafanya shughuli za pamoja kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kushiriki shughuli za kijamii na kideni kwa ujumla na penda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana kwa sababu hunijenga kisaikolojia na huimarisha upendo na umoja wa familia.

Lahasha, siishi mahali nilipozaliwa. Kwa sasa ninaishi sehemu tofauti kutokana na masomo na kazi. Hata hivyo, nindhamini sana mahali nilipozaliwa kwa sababu ndipo nilijifunza msingi ya maisha na maadili. Huwa narudi pale mara kwa mara kuwatembelea familia na kukumbuka chimbuko langu.

Kwanza unapoanza kazi, mimi hufanya mpango wa siku ili kujua majukumu yote nina yoyitaji kufanya. Kisha huangalia ubarua pepe, ujumbe au taarifa yeyote muhimu kutoka kwa wateja au timu ili kuona kama kuna jambo la dharura. Baada ya hapo huanza na kazi muhimu zaidi au yenye muda wa mwisho wa haraka. Nikihakikisha inaanza vizuri ili siku nzima iwe na mtiririko mzuri. Mara nyingine, hujipanga pia na kwa mapumziko na muda wa kupanga mambo ili kuendeleza kazi bila msongo mkubwa.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga vipaumbele kwa ufanisi zaidi. Ingawa nina mpangilio mzuri wa kazi. Mara nyingine ninaona kuna kazi nyingi zinazoshindana na kwa wakati mmoja na kuimarisha ujuzi huu kungeweza kunisaidia kukamilisha kila jambo kwa urahisi na bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo ningependa kuimarisha uwezo wa wasiliano ya kitaalamu. Hasa katika kuandika ripoti au maelezo rasmi, ili kuhakikisha mawasiliano yangu yanaeleweka vizuri na kwa uwazi zaidi. Hii itasaidia pia kuongeza ufanisi kazini na kuboresha mahusiano ya wateja au wenzangu.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo na marafiki kama mpira kukimbia na michezo ya kijadi. Pia nilipenda kusikiliza hadithi, kuimba na mara nyingine kuchora au kuandika mambo madogo. Nilikuwa napenda pia kuchunguza vitu vipya kama kutengeneza vitu vidogo au kuuliza maswali. Mengi ili kujua jinsi mambo yanavyo fanya kazi. Kwa ujumla utoto wangu ulikuwa wa furaha, uliojaa mchezo, uradisi.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati. Nilipenda hisabati kwa sababu ilinifanya nitumie mantiki na kufikiri kwa kina kutatua matatizo. Pia ilinisaidia kujenga uwezo wa kupanga mawazo na kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya hayo, hisabati ilikuwa na matumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Jambo lililofanya nione kuwa somo muhimu na lenye kuvutia.

Ndio nasoma gazeti mara kwa mara, napenda kusoma sehemu za habari za kila siku, uchambuzi wa maswala ya kisiasa na kiuchumi na habari za jamii. Pia nasoma gazeti kwa ajili ya maarifa mapya na matukio ya ndani ya nje ya nchi. Ili kubaki na taarifa sahihi, mara nyingine nasoma sehemu za burudani, michezo, au biashara, kwa sababu huchangia kufahamu mambo mbalimbali, kuongeza ujuzi wangu.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi. Napenda mchezo huu kwa sababu unanifanya nifanye mazoezi ya mwili. Unajenga ushirikiana wa timu na unanifundisha nidhamu na subira. Pia hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine pia hufurahia michezo mwingine kwa burudani. Lakini mpira wa miguu au kandanda, ndio nina upenda zaidi ya yote.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano, yalikuwa mashindano ya kiwango cha kawaida yaliyohusisha kazi ya pamoja na ushindano wa kirafiki. Kupitia mashindano hayo nilijifunza umuhimu wa nidhamu, kujituma na kushirikiana na wengine. Hata kama sikushinda kila wakati, uzoefu huo ulinisaidia kujenga, kujiamini, kukabiliana na presha na kukubali matokeo kwa moyo wa mchezo. Kwa ujumla ni kushiriki mashindano kulinifundisha kwamba kujitahidi na kujifunza ni muhimu zaidi kuliko ushindi pekee.

Nina jilinda kutoka vitisho vya mitandao kwa kuchukua hatua za usalama na kuwa makini. Kwanza, huhakikisha neno siri zangu ni imara zenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum na sio kutumia neno siri moja kwenye kaunti zote. Pili, husoma kwa makini barua pepe, ujumbe au viungo ili kuepuka virusi ulaghai au udukuzi. Hupaswi kubofia viungo visivyo julikana au kushiriki taarifa binafsi kwa watu usiowajua. Zaidi ya hayo, hujifunza kutumia program za usalama na antivirus na pia huweka akaunti zangu kwa usiri ikiwemo kutoonyesha taarifa nyingi binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kifupi, nina jilinda kufahamu teknolojia salama na nidhamu ya mtandaoni ili kuhakikisha usalama wangu na tarifa zangu ni salama.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya hatua kadhaa za kawaida. Kwanza hutumia mabegi ya kitamba au makopo yanaweza kutumika tena baada badala ya mabegi ya plastiki ya kutumia mara moja. Pili, hujaribu kununua bidha zenye ufungaji wa karatasi, chuma au glasi badala ya plastiki inayowezekana. Pia, huchukua tahadhari ya kurecycle plastiki ninapokuwa nayo, badala ya kuiacha tu isipotumika. Zaidi ya hayo mimi hupunguza ununuzi wa bidhaa zinazotumia plastiki nyingi zisizo umuhimu na kushiriki maarifa na familia au marafiki kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki. Kwa kifupi ninapunguza plastiki kwa kubadilisha tabia, kutumia mbadala na kuchagua makini kwa makini ili kulinda mazingira.